Mchezo ambao napenda kuutazama ni raga maana inahusisha viungo vyote vya mwili na ni sawa kwenye afya. Mchezo ambao nilioutazama ambao ulinishangaza ni raga baina ya Kenya na Ujerumani napenda kuitazamia uwanjani na ninapotazama nahisi furaha.